Katika hii maisha, ndoto ninayo kubwa, maishani mwangu ni kuwa mtu mkubwa, mtu mwenye heshima, aliye na pesa, na kuwa na mali zake, pia na kusaidia watu ingine, na unakuwa mbunifu katika jumuhia, unakuwa na roho ya utu, na kusaidia wasio jiweza.